Mara nyingi wikendi ni muda wangu wa kupumzika, kujitunza na kushirikiana na familia na marafiki. Kwa mimi, wikendi sio tu kuhusu kuwacha kazi za kila siku. Bali ni fursa ya kupata nguvu mpya, kufurahia mambo ninayo yapenda na kupanga siku zangu za mbele kwa ufanisi. Kwa hiyo, kila wikendi huwa na mchanganyiko wa shughli za kifamilia, burudani, kujifunza na kupumzika. Zote sikichangia kufurahisha moyo wangu na akili yangu. Kwanza kabisa, mara nyingi huwa naanza wikendi kwa kupumzika subuhi ya mapema. Badala ya kuamuka mapema kama siku za kazi napenda kulala kidogo zaidi. Kisha kuchukua muda wa kufikiria au kusoma kitabu chakupendeza. Hii ni njia ya kuanza siku na kwa utulivu na kutengeneza hali nzuri ya akili. Wakati mwingine, napenda kinywaji cha jioni kama chai au kahawa, huku nikifurahia sauti za asubui au muziki wakimia. Hii unisaidia kurejisha nguvu bada ya wiki yenye shugli nyingi. Baada ya hapo, mara nyingi huwa na shuguli za kifamilia, tukikaa pamoja tunashiriki chakula cha jioni au kuandaa mlo malumu. Shughuli hizi zinaweza kuwa za kawaida kama kula pamoja au za kufurahia kama kucheza mchezo wa mezani au kutazama filamu pamoja. Familia yangu ni sehemu muhimu ya wikendi yangu kwa sababu wananifanya nijisikie furaha na upendo. Hii pia ni fursa ya kuimarisha uhusiano na wapendwa wangu. Jambo ambalo lina nifanya nijisikie kuwa na mshikamano wa kweli. Mara nyingine, weekendi huwa ni muda wa kutembea au kufanya mazoezi. Napenda kutumia muda huu kwenda bustani, milimani au kuzunguka njirani kwa matembezi. Hii ni njia nzuri ya kuondoa stress ya wiki na kuboresha afya yangu. Kuangalia mazingira ya asili, kuna nifanya nijisikie huru na kuungana na ulimwengu kwa njia ya amani na furaha. Zaidi ya hapo, wakati wa kufanya mazoezi hunisaidia kuwa na mwili wenye nguvu na akili safi kwa wiki inayofuata. Wikendi pia huwa ni muda wa kujifunza kitu kipya au kuboresha ujuzi wangu. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kutazama mafunzo mtandaoni au kufanya kazi kwa ubunifu kama kuandika au kuchora. Napenda kutumia muda huu kujenga ujuzi wangu binafsi. Kwa sababu inanipa hisia ya mafanikio na kuridhika. Kujifunza pia hunisaidia kuwa na mawazo mapya na mbinu za kukabiliana na changamoto za kila siku. Mara nyingine pia huwa na wakati wa marafiki. Hii naweza kuwa kuonana ili kushiriki vicheko, chakula, hau kufanya shughli za burudani. Marafiki wangu ni sehemu muhimu ya rafaraa yangu. Na kuwa nao hunipa nafasi ya kujiburudisha, kuongea na kushirikina na mawazo. Shughuli hizi hufanya wikendi iwe ya kipekee. Kwani hutoa nafasi ya kuondoa mawazo mabaya na kuanza wiki mpya kwa moyo mweupe. Wakati mwingine, napenda kutazama filamu au kipindii cha televisheni. Hii ni njia nzuri ya kupumzika, kuondoa stress na kufurahia hadithi mpya. Nikitazama filamu nzuri, ninapumzika akili yangu na kuhamia katika dunia tofauti. Jambo linalonipa furaha na ya muda fupi. Hii pia unisaidia kufurahia muda peke yangu bila shinikizo lolote. Shughuli nyingine ya kawaida weekendi ni kupika ua kujaribu mapishi mapya. Napenda kuanda chakula kikubwa au jaribu mazao mapya au mlo wa kipeke. Kupika kunanipa furaha kwa sababu sio tu ninajipata chakula kizuri bali pia ninashirikiana na wengine kwa kushiriki ladha ya chakula hicho. Ni muda mzuri wa ubunifu na mara nyingine napenda kutumia wakati huu kuandika au kurekodi mapishi yangu mwenyewe. Pia weekendi ni muda wa kutafakari na kupanga. Napenda kuchukua muda kuandika mawazo yangu. Kupanga malengo yangu kwa wiki inayofuata au kufanya urodha ya mambo muhimu. Hii hunisaidia kuondoa mkanganyiko, kurahisisha maisha na kunipa motisha ya kuanza wiki mpya kwa nidhamu na muamuko. Kupanga siku kabla hunisaidia pia kuondoa hofu ya kutofanya vizuri au kuchelewa. Weekendi pia huwa ni muda wakuzorota na kutulia. Si lazima kila wakati nifanye shughuli kubwa. Mara nyingine napenda kusikiliza muziki, kufurahia jua au hata kulala kidogo. Hii ni sehemu ya kuzingatia afya yangu ya akili na kutua nafaa.